Maisha ya kijijini ni maisha ambayo watu wanategemea kilimo pamoja na ufugaji maisha ya mjini wanategemea biashara na kazi za kuajiriwa mjini ni semu ambayo inaajiri watu wengi zaidi kuliko kijijini kwa sababu mjini kuna viwanda kuna kampuni mbalimbali lakini kwa upande wa kijijini watu wengi hutegemea zaidi kilimo na ufugaji maisha ya mjini yana utofauti kidogo na maisha ya kijijini kwa sababu maisha ya mjini kule kuna uwezekano mkubwa wa ajira pia kuna huduma nyingi za kijamii, mfano huduma za kifedha, huduma za hosipitali, huduma za usafiri kwa upande wa kijijini, huduma za kwa upande wa kijijini, hamna huduma za kutosha kwa mfano huduma za elimu, shuleni, mashule ni, machache kuna shule chache sana upande wa kijijini mjini kuna shule za kutosha kutokana na umati mkubwa wa watu lakini kijijini pia usafiri ni wa shida kuna baadhi ya maeneo hauwezi kufika kwa usafiri wa magari yapaswa utumie labda pikipiki baiskeli ndivo uweze kufika mimi kwa upande wangu. Ningeambiwa kati ya mjini na kijijini. Ningechagua niishi wapi basi ningechagua niishi mjini kwa sababu ya ajira za kutosha huduma za kijamii zipo za kutosha kuna huduma za kijami kwa hiyo ningependekeza zaidi kuishi mjini.